Kwangu binafsi, ninayapenda zaidi majira ya masika, kwa sababu huleta hali ya utulivu na mwanzo mpya. Harufu ya arthi, baada ya mvua, kijani, kinacho, enea, mashambani na sauti za mvua, nyepesi, huamsha hisia za matumaini na faraja. Kumbukumbu ya siku za mvua zilizokuwa zikituliza joto na kufanya mazingira yawe hai ndiyo ilinifanya kuyapenda majira haya zaidi.

Kwangu binafsi ndiyo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni shughuli inayochanganya utulivu wa akili na faida ya mwili kwa njia ya kipeke. Kila ninapotembea nahisi kama ninaacha mawazo mazito nyuma na kujipa nafsi ya kupumua kwa kina, kutafakari na kupanga upya mawazo yangu. Kutembea hunifanya nizingatie mazingira yanayo nizunguka, sauti za asili na pia mabadiliko ya mwanga na mwendo wa kawaida wa maisha. Ambavyo, vyote huniletea hisia ya utulivu na uwiano wa ndani. Pia ni wakati mzuri wa kujitenga kidogo na haraka za kila siku, kujijali na kujenga mazoezi yanayongeza afya kwa mwili na ustani wa kihisia kwa ujumla.

Kwangu binafsi ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuzingatia kanuni za tahathari na uwajibikaji katika matumizi ya teknolojia. Kama vile kutumia nywila, thabiti na tofauti kwa akaunti mbalimbali, pamoja na kuwezesha uthibitishi au uthibitishaji wa hatua mbili pale inapowezekana. Pia huwa makini, sana na taarifa ninazoshiriki mtandaoni, nikiepuka kuweka hadharani, maelezo nyeti kama anwani namba na utambulisho, au taarifa za kifedha, pia kutumia mitandao salama. Kusahihisha programu mara kwa mara na kuepuka ubofia viungo au kufugua vitambatanisho visizo aminika, ni sehemu muhimu ya ulinzi wangu. Zaidi ya hayo, mimi huchunguza mipangilio ya faragha kwenye majukwaa ya kidijitali ili kuthibiti nani anaweza kuona au kutumia taarifa yangu.

Kwangu binafsi ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuvunja majukumu makubwa katika hatua ndogo ndogo zinazoweza kuthibitiwa kwa urahisi. Huwa naweka vipaumbele kulingana na umuhimu na uharaka wa kila jukumu. Kisha najipangia ratiba, inayonipa muda wa kutosha, wa kufanya marekebisho, endapo kutatokea changamoto. Pia, hujitahidi kuepuka usumbufu, nikilenga kazi moja kwa wakati ili kuongeza umakini na urahisi na ufanisi. Partly muda wa mwisho unavyokaribia, hubaki mtulivu kwa kujikumbusha, kuwa maandalizi niliyoyafanya mapema hunisaidia kupunguza msongo mawazo na huniruhusu kukamilisha kazi kwa ubora na pia ubora unaotakikana.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni hali ya urafiki na mshikamano uliopo kati ya watu wanaoishi humo. Ni eneo ambalo linanipa hisia ya usalama na kuzoeana ambapo majirani huepeana salama na salamu kwa urahisi na kusaidiana inapobidi. Pia napenda utulivu, wake pamoja na upatikanaji wa huduma muhimu zilizo karibu kama maduka, madogo na maeneo ya kupumzika. Jambo linalofanya maisha ya kila siku yawe rahisi na yenye mpangilio. Mchanganyiko wa watu shughuli za kawaida na mazingira yanayonihamisha kufanya mtaa huu uhisi kama sehemu ya kweli ya nyumbani.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hujitahidi kubaki mtulivu na kumsikiliza kwa makini ili kuelewa chanzo cha tofauti zetu bila kuhukumu haraka. Huwa nachukua muda, kufikiria, kabla ya kujibu, nikijaribu kuelewa hisia na msimamo wangu kwa heshima na uwazi. Badala ya hasira. Pia hutafuta suluhisho la kati kwa kuzingatia kile kinachoweza kutusaidia wote. Nikiamini kuwa mazungumzo ya wazi na nia njema yanaweza kupunguza mvutano na kujenga uelewano hata baada ya kutokubaliana.

Kwangu binafsi napenda kuandika zaidi kuliko kusoma kwa sababu kuandika hunipa huru wa kueleza mawazo hisia na mtazamo wangu kwa namna ya ubunifu na ya binafsi. Ingawa kusoma hunipa maarifa na kunifungua fikra kuandika huniruhusu kuchakata ninachojua na kukigeuza kuwa kitu kipya chenye maana. Jambo linalonipa kuridhika na furaha ya ndani.

Kwangu binafsi, ndiyo napenda kupiga picha kwa sababu huniruhusu kuhifadhi na kusimulia hadithi za muda fulani kwa njia ya kuona. Pia kupiga picha hunifanya nizingatie undani wa mambo madogo ambayo mara nyingi hupitwa bila kutambuliwa kama mwanga, rangi au hisia za wakati husikia. Na hunipa furaha ya kukamata kumbukumbu zinazoweza tena baadaye.

Kwa mara nyingi, mimi huenda nikacheza mara nyingi na watu ninaozoeana nao, kama marafiki au watu wa karibu, au pia familia, kwa sababu kucheza pamoja huimarisha uhusiano na kuleta furaha ya pamoja. Mda huo hutumika kama njia ya kupumzika, kucheka na kushirikiana bila shinikizo jambo linalosaidia kujenga maelewano na kumbukumbu nzuri zinazodumu.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi wa ueleweka ili kila mtu pafahamu, malengo, majukumu na matarajio bila mkanganyiko. Mawasiliano mazuri huhakikisha taarifa zinawasilishwa kwa wakati, kwa heshima na kwa njeia inayofaa, hathira husika. Jambo linalopunguza makosa na migogoro. Pia kusikiliza kwa makini ni muhimu kama kuzungumza kwa sababu hunisaidia kujenga uwaminifu, ushirikiano na mazingira ya kazi yenye tija zaidi.

Ndiyo nimewai kufanya yoga na ninaipenda kwa sababu husaidia kuleta uwiano kati ya mwili na akili. Mazoezi ya yoga hunipa nafasi ya kupumua kwa utulivu, kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza uelewa wa mwili wangu kupitia mikao na umakinifu. Pia hunisaidia kuongeza ubunifu kuimarisha nguvu za ndani na kujifunza kuwa mtulivu hata katika ya changamoto za kila siku jambo linalofanya nihisi kama mazoezi yenye manufaa ya mudamrefu.

Nina kumbukumbu mzuri ya ututoni. Niliyohusisha kucheza michezo ya jadi jioni. Wakati jua linazama na hewa inakuwa tulivu. Nilikuwa pamoja na marafiki wa karibu na ndugu. Tukicheza, tukishindana kwa furaha bila kujali muda unavyopita. Kitu kilichofanya kumbukumbu hii iwe maalumu ni uhuru wa furaha ya kweli iliyokuwepo wakati huo. Bila wasiwasi wa majukumu au mtazamo ya maisha, kila mtu alikuwa akishiriki kwa moyo mmoja na mazingira yalijaa sauti za vicheko na urafiki. Nikikumbuka mambo haya sasa huhisi joto moyoni na aina fulani ya utulivu. Pamoja na shukra ni kwa nyakati rahisi ambazo zilijenga hisia ya furaha na kuunganika na wengine.

Ndiyo ninavaa miwani kwa sababu hunisaidia kuona kwa uwazi na kunipa faraja wakati wakufanya shugli zinazo hitaji umakini kama kusoma au kuangalia vitu kwa mda mrefu. Miwani imekua sehemu ya kawaida ya maisha yangu kiasi kwamba nahisi kama nyongeza tu ya mwonekano na utaratibu wangu wa kila siku badala ya kikwazo.

Ndiyo nasoma gazeti kwa sababu hunisaidia kufahamu ninayoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla. Kusoma gazeti hunipa taarifa hunipanua mawazo na mtazamo na hunisaidia kufikiria kwa kina kuhusu maswala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Jambo linalonifanya nijihisi, nimeunganishwa zaidi na mazingira yanayo nizunguka.

Ndiyo nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wenye msisimko na hisia za kipekee. Muziki mmoja kwa moja, sauti za ala na umati wa watu. Waliounganishwa na mapigo ya nyimbo vile tani nguvu na furaha isio elezeka. Kilichonigusa zaidi ni jinsi muziki ulivyoweza kuunganisha watu tofauti kwa wakati mmoja, kushiriki shangwe, kuimba pamoja na kusahau kwa muda mambo ya kila siku. Jambo lililonifanya nikue kumbukumbu, hiyo ibaki akilini kwa muda mrefu.

Ninayempenda zaidi ni mchezaji au mchezo wa timu kama soka kwa sababu huunganisha watu kwa kufundisha ushirikiano, nidhamu na utulivu. Mchezo huu hunivutia kutokana na nguvu mkakati na hisia zinazojengwa kati ya mchezaji na mashabiki. Hasa wakati wa ushindani mkubwa, pia napenda jinsi soka, linavyoweza kuleta furaha ya pamoja kuamsha shauku na kuacha kumbu kumbu nzuri bila kujali matokeo. Jambo linaloufanya uwe zaidi ya mchezo tu mbali si sehemu ya maisha ya watu wengi.

Ningependa kujifunza kitu kipya kinachonipanua ujuzi wa mawazo. Hasa katika eneo la ubunifu na maendeleo binafsi. Kujifunza jambo jipya, hunipa changamoto chanya, hunifanya, nifungue mawazo na hunisaidia kujiimarisha kwa njia ya vitendo. Iwe ni kupitia mbinu mpya maarifa mapya au mtazamo tofauti wa kufikiria. Isia ya kufanya maelezo na kugundua uwezo mpya ndio univutia zaidi katika mchakato wa kujifunza.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa kwanza lengo kuu la matarajio yake ili nijue ninachotakiwa kufanikisha. Kisha hukusanya taarifa muhimu, kubaini rasilimali zinazohitajika na kuweka vipaombele kulingana na mda na umuhimu wa kila hatua. Baada ya hapo, hugawa mradi katika kazi ndogo ndogo zinazoweza kuthibitiwa kirahisi. Nikiandaa mpango wa kutekelezaji na uratiba ya kufuatilia maendeleo, njia hii hunisaidia kuanza kwa mpangilio, kupunguza mkanganyiko na kuongeza uwezekano wa kufanikisha mradi kwa urahisi.

Nina shugulikia tatizo kazini kwa kuanza kulielewa kwa kina kabla ya kuchukua hatua yoyote. Huangalia chanzo cha tatizo athari zake na watu wanao husika ili nipate picha kamili ya hali livyo. Baada ya hapo hutafakari suluhisho mbalimbali, nikichagua lile linalowezekana zaidi na lenye manufaa ya muda mrefu. Mara nyingi kwa kushauriana na wenzangu pale ninapo hitaji ama pale ambapo ninapo hitajika hutekeleza suluhisho hilo kwa utaratibu na kufuatilia matokeo yake. Huku nikiwa tayari kurekibisha mbinu endapo changamoto mpya zitaibuka. Ili kuhakikisha kazi inaendelea kwa ufanisi na kwa thamani.

Ndio napenda kupika kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa mubunifu na kujali wengine kwa njia ya vitendo. Kupika hunifanya nijifunze mchanganyiko kwa wa ladha viungo na mbinu tofauti na kila mlo kuwa kama jaribio jipya linalo nifundisha kitu. Pia kuna furaha ya kuona chakula kikiiva, taratibu na kujua kuwa kita waletea watu faraja ya kurithika. Jambo linalofanya kupika kuwa zaidi ya kazi ya kawaida mbali uzoefu unaunipa utulivu na kuthirika.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni Disemba. Kwa sababu unaambatana na hali ya shangwe na mapumziko na ukaribu wa watu. Ni wakati ambao shughuli hupungua kidogo, watu hukutana na familia au marafiki na mazingira hujaa hisia za shukrani na matumaini mapya. Mwisho wa mwaka hunipa nafasi ya kutafakari mambo yalionipita na kujiandaa kwa mwanzo mpya. Jambo linaloufanya mwezi huo ama huu uwe wa kipekee na wenye maana zaidi.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria kwa utulivu na kujihisi nimejipanga. Ukimya husaidia kuzingatia mambo muhimu, kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha kihisia baada ya shughuli nyingi. Ingawa kelele zinaweza kufaa wakati wa sherehe au shughuli za kijamii. Mahali pakimya hunipa amani ya ndani na hisia ya uwiano ambao ninathamini zaidi.

Kwangu binafsi napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia ya kujieleza bila kutumia maneno. Shughuli hizi hunipa uhuru wa kuachilia mawazo na hisia zangu kwenye karatasi. Nikitumia mistari ya rangi kuunda kitu kinacho akisia hali ya ndani, kuchora hunisaidia kuzingatia undani na ubunifu. Wakati kupaka rangi, huniletea utulivu na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia kuna furaha ya kuona wazo likibadilika taratibu na kuwa picha halisi. Jambo linalonipa hisia ya kuridhika na mafanikio ya binafsi.

Napendelea mazingira ya kazi yalio tulivu, yenye mpangilio na yanayo heshimiana, kwa sababu hunisaidia kuzingatia majukumu bila msongo wa mawazo. Mazingira yenye mawasiliano wazi, ushirikiano mzuri, kati ya watu na malengo yanayoeleweka hunisaidia ama hunifanya nijihisi nadhaminiwa na kuchangia kwa ufanisi. Pia napendelea mahali panapothamini, nidhamu lakini pakaruhusu ubunifu na kubadilisha mawazo. Kwani mchanganyiko huo, huongeza tija, motisha na kurithika kazini.

Kwangu binafsi, mimi husherekea siku kuu kwa kutumia mda na watu wa karibu kama familia na marafiki kwa kushirikiana, chakula, mazungumzo na kicheko. Ni wakati wa kupumzika kidogo kutoka shughli za kawaida. Kutafakari yaliopita na kushukuru kwa mambo mazuri yaliopo. Sherehe hizo hunipa furaha hasa pale zinapokuwa rahisi lakini zenye maana zikijikita zaidi katika umoja amani na hushirikiana kuliko sherehe kubwa zenye kelele nyingi.

Najistawisha wakati wa likizo kwa kuchukua muda, wa kupumzika na kujijenga kidogo na ratiba za kawaida ili kuupa mwili na akili nafasi ya kurejesha nguvu.

Mimi hufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na matumizi na ratiba ya siku husika. mpangilio huu hunisaidia kudumisha usafi bila kuwacha kazi ikikusanyika. Na pia hunifanya nipange vizuri muda na matumizi ya maji na umeme. Kuweka ratiba ya kawaida ya kufua, hunirahisishia maisha ya kila siku na kunipa hisia ya mpangilio na nidhamu.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa uwasiliana kwa kina na kwa huruma. Yani kueleza mawazo kwa wazi huku nikizingatia hisia na mitazomo ya wengine. Ninaweza kuchambua jambo kwa utulivu, kulitazama kutoka upande tofauti. Ki kisha kulieleza kwa namna inayo leta uweleo baada ya mukanganyiko. Pia nina kipawa cha kuskiliza kwa makini ambacho hunisaidia kutambua mahitaji au. Changamoto zinazo jificha nyuma ya maneno ya mtu. Mchanganyiko huo unirahisishia kujenga uhusiano mzuri, kusaidia kutatua matatizo na kuchangia mazungumzo yenye maana na muelekeo chanya.

Wakati umeme unapokatika, huchukua fulsa hiyo kubadilisha mwendo wa shughli na kuzingatia mambo ambayo yategemei nishati ya umeme. Kwanza utafuta mwanga wa asili kwa kufungua madirisha au kutumia taa ya mkono ili kuendelea na mambo muhimu bila usumbufu mkubwa. Ikiwezekana hupanga upya kazi kwa kuwacha zinazohitaji vifaa vya umeme na baada yake kufanya shughli rahisi kama kusoma kitabu kuandika mawazo kupanga ratiba ya siku zijazo au kufanya usafi wa mazingira.

Ndio napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mtazamo mpana wa jinsi, watu wanavyofikiria wanahisi na wanavyotafsiri mada au tukio fulani. Maoni hayo hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti kugundua hoja mpya na kuona mambo ambayo huenda yakazingatiwa awali. Piya kusoma mijadla mtandaoni kunanisaidia kufahamu changamoto halisi zinazowakabiri watu lugha wanayotumia na masuala yanayo wagusa zaidi katika maisha ya kila siku.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine kupata uelewa suluhisho na mwongozo unaoboresha maisha yao kwa namna chanya. Kazi hii ni ya thamani kwa sababu inaweka mkazo kwenye atri. Sio tu ya matokeo ya haraka bali mabadiliko ya kudumu kama kuimarisha maarifa kukuza ujasiri wa kufanya maamuzi na kufungua fursa mpya.

Napata habari kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya taarifa vilivyoandikwa na kuchapishwa. Kama vile makala za kielimu, vitabu, ripoti na maudhui ya vyombo vya habari yanayopatikana mtandaoni. Pia hutumia taarifa zinazotokana na mijadala ya maarifa, maswali na majibu. Pamoja na uchambuzi wa mada tofauti katika nyanja kama siasa, uchumi, teknolojia, afya na jamii. Habari hizo hujenga kutokana na maarifa ya jumla yaliokusanywa kutoka vyanzo vya kuaminika bila kutegemea chanzo kimoja pekee. Ili kupata mtazamo mpana na ulio sawa.

Mimi huangalia baruapepe mara kadha kwa siku ili kuhakikisha taarifa muhimu hazipiti bila kutambuliwa. Kawaida ni vyema kuangalia asubuhi kuanzia kwa siku, ukiwa umejipanga katika ya siku, kufuatilia mahasisho au majibu mapya na jioni kuhakikisha kama kuna ujumbe unaohitaji hatua ya haraka na maandalizi ya siku inayofuata.